Huwa ninapata habari zangu kutoka vianzo mbalimbali ili kuhakikisha ninapata taarifa sahihi na zilizo kamili. Kwanza kabisa huwa nategemea vyombo vya habari kama vile runinga na magazeti ambavyo hutoa taarifa zilizo hakikiwa kuhusu matukio ya ndani na ya kimataifa. Pia huwa ninapenda kutumia mitandao ya kijamii kupata habari za haraka, lakini huwa nakua makini kuchunguza na kuthibitisha vianzo rasmi. Mazungumzo na watu wengine pia huwa unanipa mitazamo tofauti. Kwa ujumla huwa nachanganya vyanzo mbalimbali ili kuweza kunisaidia kuwa nauelewa mpana wa nyakati vitu zinazoendelea duniani.

Kati ya suruali na sketi, napendelea sketi zaidi kwa sababu ni rahisi kuvaa na huwa inanifanya nijisikie huru. Huwa napenda mchanganyiko wa rangi na muundo wa sketi zinazofaa na shati au koti jambo ambalo linaloongeza mtindo na kuonyesha ubinafsi. Kwa ujumla, ni chaguo linalofaa na ni la starehe zaidi kwa shughuli mbalimbali na mitindo ya kila saa.

Saa zingine huwa napenda chakula cha haraka kwani ni rahisi kupata na huchukua muda mfupi kuandaa. Si kila wakati ninakula chakula cha haraka kwani ninajihitaji kudumisha lishe bora na afya ya mwili. Mara nyingi huchagua chakula cha haraka chenye lishe wa mboga na protini badala ya vyenye mafuta mengi na sukari nyingi. Chakula cha haraka pia huwa pia hufaa pale ninapokuwa na shughuli nyingi au kama sina muda wa kupika kwani hunisaidia kufululiza shughuli bila kuchelewa.

Sifu muhimu za kiongozi mzuri ni uwadilifu mawasiliano mazuri na uwezo waku hamasisha wengine. Kiongozi mzuri huonyesha mfano bora kwa vitendo vyake kwa kuwasikiliza watu anao waongoza na kuheshimu maoni yao. Kiongozi anapaswa kuwa na maono wazi na uwezo wakuyaelekeza malengo ya pamoja ili kufanikisha mafanikio ya timu au shirika.

Kazi yangu ni kufanya kama mtaalumu wa utafiti na mfunza wa mifumu ya akili bandia, na katika kazi hii huwa nashiriki kukusanya, kuchambua na kupanga taarifa zinazo saidia kuboresha uwezo wa AI kuelewa na kujibu maswali kwa usahihi. Kazi hii hunihitaji kuwa makini na mtafiti mzuri na mwenye uwezo wakufikiria kwa kina. Changamoto ninazo zipata katika kazi hii ni kua saa zingine AI haiwezi kuelewa binadamu.

Ninakumbuka kumbukumbu nzuri za utotoni, nilipokuwa nikicheza michezo ya jadi na marafiki zangu jioni bada ya shule, kama kamba na kukimbizana. Wakati mwingine, tulisafiri kuenda kwa shosho wakati wa likizo, ambapo tulifurahia chak na marafiki. Nilikuwa pamoja na ndugu zangu na marafiki wakaribu, jambo lililofanya nijisikie salama na kupendwa. Nikikumbuka mambo hayo huwa nahisi furaha na hamu ya kurudia nyakati zile zisizo na wasiwasi.

Somo nililopenda shuleni zaidi ni kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo nilikuwa nazungumza kutoka niwe mtotoni na nilifurahia kusoma hadithi na kujifunza maneno mapya shuleni. Somo hili lilinisaidia kuelewa vizuri jinsi ya kuandika kwa uwazi na kuelewa tamaduni na historia kupitia fasihi. Nilifurahia mashindano ya kusoma na kuandika hadithi, jambo lililonifanya nijisikie furaha na kujivunia ujuzi wangu. Kiswahili ilinifundisha sana ujuzi wa mawasiliano na ubunifu.